Je, niendeshe gari au nichukue basi Gari linatatizo kidogo la mafuta Linakula sana, basi ni raisi na nafuu Lakini leo nina mizigo mingi nathani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa nilazima nimipigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani Ninaitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orotha Nisikosehao, kitu chochote.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

Ndiyo, mimi napenda kununua vitu kwa kutumia simu. Mara kwa mara Wakati, wakati wa kukula chakula, napenda kuitisha kwa kutumia simu. Napenda kutumana kutoka hoteli na Unaweza kuwapigia na kuwaelezea ni nini unachohitaji. Na unalipa pia kwa kutumia simu. Halafu inatumwa na dereva wa pikipiki. Mara ingine ni kununua vitu vya nyumba. Kuna duka mingi zinazofanya kazi kwenye mtandao. Na napenda kuitisha ama kununua vitu vya nyumba pia kwa kutumia simu. Unaweza kuitisha unachotaka alafu wanakutumia. Hadi penye unapoishi na unawalipa pia kwa kutumia simu.